Naam napenda asali. Asali hata niko kwa nyumba. Sana sana ju huwa napika uji. Uji nikieka asali inabidi nisieke sukari mingi, unajua asali hukuwa na sukari. Sasa niki huwa naeka kwa uji na naipenda sana ikiwa hivo. Lakini shida kubwa huku kabla upate asali ni yenyewe. Huku watu wanatengeneza asali na vitu zingine, wanaweka, halafu wanasema, wanaongezea ka asali kadogo, wanasema ni asali. Sasa hiyo ndio shida kubwa kabla upate mtu anauza asali yenyewe inakuwa ni ngumu.

Juisi yenye napenda sana ni ya pineapple mananasi ee saa halafu bado napenda maembe napenda ya machungwa zikikuwa sasa zimechanganyishwa zote una venye inaleta ina inasanyu iniwa inasaidia sana rafu wa ina ukari alo za sana yaka hiyo asari. Muziki.

Napendelea mwanga mkali kwa sababu nimekuja kugundua niko na shida ya kuona kwanza kwa umbali so kama simu yangu inabidi nimeongezea mwanga wote sasa. Juu nikieka hiyo kidogo mimi sioni inabidi nimekaribia kabisa. Na sasa si jui shida ntafanya aje sijui kama itafika pahali nikuwe na vaa miwani. Lakini mimi napenda mwanga mkali mwanga mkubwa wa zaidi.

Sibori sasa mimi. Hii ni mchezo sijai shiriki. Hata siipendi. Sana sana huku huku kenya hii mchezo haichezwi sana huku ni mchezo wa kandanda mpira wa kandanda ndio sisi tunapenda sana. Huyu sina habari huyu sijui.

Penda kulala kwa mapema. Ndiyo tena niamke mapema. Kwa sababu kazi yetu tunafanya. Kutoka saa mbili hadi jioni saa kumi na moja. Sasa inabidi umelala mapema. Ndiyo tena uamke mapema usichelewe. Na hiyo ndiyo mtindo.

Sana kwa sana napenda kuchora kuchora ndiyo napenda sana halafu unajua saa hizi kumekuwa na teknolojia sasa unapata hizi vitu zote unazifanya na kompyuta sana imekuwa rahisi juu kuchora napenda halafu hizi kuna hizi programu za kompyuta zenye unatumia kuchora so sana sana mimi hiyo ndiyo nafanya sana mambo na graphic design hizo ndizo napenda sana.

Hapa ni kuamka mapema, na hiyo nitashughulikia muda hivyo. Nikiamka mapema, nitafika kazini mapema. Sana sana juu mimi sina gari yangu ya kutembea, natumia gari za barabara. Sasa inabidi nimeamka mapema ndio nifike pale kazini mapema, nizungukazunguke na hivyo nitakuwa nimeangalia muda.

Napenda sana kujaribu mchezo wa kuendesha magari. Hii safari rally hio naipenda sana ningependa sana kujaribu, lakini kuna vyenye. Kuna vyenye ni ngumu lakini naweza tamani sana kujaribu. Najua ni ngumu lakini naweza taka kujaribu.

Kuwa na mawazo mengi lakini kuna hii yenye ningetaka nikue na kompyuta. Meza mzuri. Ya kufanyia kazi yangu hii ya mtandao. Nisome vitu mpya kwa urahisi. Hiyo ndiyo nimekuwa wazo langu kubwa kwa siku ya leo.

Ni jua kali mimi huwa navaa kofia. Kofia inanisaidia sana hata nikiwa huko nje. Nikivaa kofia inanikinga sana sana natembea kwa gari ndani ya gari So sasa ni muda tu kidogo tunachomeka na jua lakini wakati niko nje najikinga na kofia. Mara mingi niko kwa gari. Kwa hivyo.

Niko na kubali tu. Na kubali na na kazi inaendelea kama kawaida lakini usia kuna kukomplain hii mambo ya kuteta teta. Na kubali tu mabadiliko imekuja na unaendelea na kazi unaweza hata ukibishana haina manufaa.

Sina mtu wa kucheza na yeye. Kwa zahabu hata kwa boma yangu naishi peke yangu. Sasa hiyo kucheza kucheza mimi nakaa peke yangu sina mtu wa kucheza. Wakati rabda nikienda nyumbani kuna watoto wa dadangu hoa ndiyo rabda naezakuwa nacheza na wao. Lakini unawona hata huwa atupatani So mara mingi mimi ukua peke yangu.

Hapo nawasikiza. Na wasikiza nasikiza maono yao venye wanasema pia mi nachangia yangu. Tunashirikiana. Na tunafanya kazi hivi sasa unajua. Hakuna mtu ati huwa anajua kila kitu unasikiza huyu mwingine. Na hii unasikia maono yake na munakusanya yote. Kazi inafanyika na hivyo ndivyo sasa mimi huwa nafanya.

Ama uhusiano naijenga na heshima na kuro unawasalimia kila siku nikienda kazi ni wenye tunafanya na wao tunawasalimia. Tunaongea unaheshimu kila mtu. Na usikuwe eti unajiona ni juu mbele ya wengine na hivi ndivyo tumekuwa tukihusiana na wenye tunafanya na wao kazi vizuri ju akuna mtu ati ako juu ni ile tu. Niko hivo.

Napenda kutembea misituni sana sana. Nikiangalia wanyama hiyo nikiangalia miti nikiangalia tu vyenye mazingira iko. Hiyo ndiyo napenda sana, napenda sana kutembea misituni. Sana sana ama na huko kuna hakuna watu wengi hakuna maboma. Hiyo ndiyo napenda sana.

Naam popko napenda kuzikura. Lakini nikure na nikunye na soda kwa sababu unavenye zihuwa zinafanya zinanyonga mtu. Sasa hizo rabda sasa nikure na either nikue na maji mingi ama nikue na soda lakini nazipenda.

Na hizi kuna hii keki ya inaitwa ya black forest yenye iko na chocolate hiyo naipenda sana. Bado napenda zile keki za cupcake zile za sweet cake. Zenye zinaekwa kwa karatasi hizo bado nazipenda sana. Ya sasa hizo.

Pesa sana sana naweka kwa simu. Kama huku kwetu unajua mpesa imekuwa kila kitu So sasa pesa naweka kwa simu. Kwa matumizi ya kila siku natumia na mpesa. Mambo na benki ni ngumu sana niweke benki. Pesa zikiwa kwa simu kwa mpesa naweza zituma kwa sacco kama nataka kusave. Na maisha inaendelea.

Nafuatilia timu ya Manchester United. Hiyo ndiyo timu yangu. Na hakuna mpira huwa yao inanipita. Kama hii jumapili tumekuwa na mchezo kubwa hapo. Tulikuwa tunacheza na arsenali. Na tuliwapiga nilifurahia sana Manchester ndiyo timu yangu sana sana Manchester United naipenda sana.

Mambo mapya sana sana na najifunza kupitia youtube mtandao wa youtube Sa hizi bado tiktok ikona vitu mpya mpya So nikiingia pale mtandaoni na naangalia angalia video. Najifunza nikiandika. Na hivyo ndivyo huwa na soma vitu mpya najifunza vitu mpya.

Napenda mboga za viungo. Hizi greens, kama managu, materere, skuma. Hizo ndizo napenda sana, spendi hizi mboga za napenda yani mboga za kenyeji kenyeji hizo hua zinaongezea damu, hizo ndizo napenda sana.

Mara mingi ya asubuhi mimi huwa nakula maandazi hiyo nimezoea mandazi na nakunywa na chai. Na sasa hiyo ni ngano. Lakini kuna venye juzi juzi nikuwa nimeanza kukua vitu kama nduma. Vitu kama cassava hiyo na jaribu sana kujaribu.

Huwa nazungumuza. Natia mtu moyo kama kuna rafiki yangu hapo yeye huwa ananiambia mshahara yenye anapata kwa kazi ni kidogo. Huwa namuongelesha namuambia askufe moyo. Kenye tu anafanya afanye zaidi na ajaribu kufanya kitu ingine. Ndiyo waone kama anaeza anaeza kuwa na ujuzi mwingi ata ujuzi unajuu kuwa na muambia ukiwa na ujuzi unaeza unaeza bagain kunajua vitu mingi hata mwenye amekuajiri anaona. Unajua vitu mingi. Sasa ukikuwa na ujuzi na mfuwa na mvumiria tu. Vitu itakuwa sawa.

Hii nayo ni ya maana kwa kazi na naipenda kwa sababu inafanya mtu kazi yako ijulikane inakaa aje. Kama kuna pahali ninafaa kubadilisha hiyo matokeo after nimefanyiwa tathimini. Naipenda mimi sina sipingi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Sasa huwa na wakati mwingine huwa nalala hadi usiku. Usiku kabisa lakini niko tu hapo kati kati yaani naeza lala mapema nijipate usiku nimeamka. Kama leo nilikuwa nimelala mapema sana nimejipata nimeamka saa tisa. Mimi ni mtu wa hapo katikati nikilala usiku sana. Tena mchana na chelewa kuamka.

Napenda kukana ndevu ndio nikaye mze halafu ndevu wasichana wanapenda ndevu sana sasa napenda kukaa na ndevu huwa naona nikikaa poa sana. Nakaa mze sikai kijana nakaa nikizigusa gusa sasa ndevu napenda ndevu sipendi kunyoa ndevu.

Nikiwa na wasiwasi huwa nataka kuturia. Nakunywa maji. Napumua kwa uporepore. Arafu nanyamaza. Wasio wasiwasi huwa wanapata tu imeisha. Lakini si ati naanza kurukaruka kuria hapana. Mimi huwa naturia. Nakunywa maji. Napunga hewa. Naturia wasiwasi inaisha.

Data yangu naieka kwa naieka kwa google drive sana sana hapo ndipo nahifadhi kwa muda kama ni picha nazieka kwa google photo kama ni document nazieka kwa google drive na uzuri hapo narza zifungua hata miaka ngapi kwa simu yeyote kwa kompyuta yoyote google drive hata nikona data nilikuwa nimehifadhi uko elfu mbili na kumi na tisa na bado iko.

Kompia mimi huwa ata siendi pahali. Huwa nakaa kwa nyumba. Naingia tik tok naangalia venye watu wanaongeongea wanasema huko. Najibamba tu kwa nyumba. Na nilisha zoea hivo. Mlileta hiyo mambo ya kuenda sheree. Si yangu sipendi kukunywa pombe napenda tu kukaa tu kwa nyumba hivo naangalia tu venye watu wanafanya kwa mitandao kwa tiktok hivo. Na mwaka yangu inavuka na inakua iko sawa.

Dhamana niko nazo kama niko na makaratasi yangu ya chuo kikuu nimezihifadhi sana hizo. Hizo nazizuia sana either kuchomeka ama kupata maji. Hizo kwa niko na title deed ya shamba yetu. Ni mimi nimeihifadhi. Sasa hizo ni vitu za maana sana. Nimezihifadhi pahali mzuri haziezipata maji ama kuchomeka.

Nafanya karibu kila siku lazima kila siku nienee mgu nikitoka kazi nikirudi nyumbani huwa sipandi gari huwa natembea miguu, nakimbia kimbia io ni mazoezi ya mwili tuseme kila siku lazima nifanye mazoezi ya mwili ile tu kidogo kidogo.

Leo yenye niliamka kitu ya kwanza nilifanya. Niriingia ku tu kwa simu yangu kawaida x. Harafu kuamka nikaenda nikaoga. Harafu nikakunywa chai. Chai nakunywa na mandazi. Nikakuja nikanawa uso. Si nikabrush meno arafu nikaenda kazini na siku yangu imekuwa ivo.

Napenda Ken Walibora sana ameandika vitabu mingi. Na ni zinaongelelea sana sana kutuhusu. Maneno ya uongozi mbaya wizi na nilikuwa napenda sana Ken Walibora. Na tulisoma vitabu zake mingi sana. Na namtamani sana kazi yake.

Napenda rangi nyeusi rangi nyeusi naipenda sana. Kwa manguo hiyo ndiyo yenye napenda kuinunua sipendi hizi marangi zingine bright bright. Rangi nyeusi ndiyo napenda sana sana sana kabisa.

Sipendi mafuta mingi, lakini tena siwezi kula chakula yenye haina mafuta. Sasa, napenda mafuta ya katikati hapo. Sasa lakini si tena mafuta miiingi sana. Hiyo inafanya na nahisi kutapika ama kichefchefu hivo. Kitu ingine ni hivo tu.

Penda. Napenda kusoma vitu mpya. Na hivyo ndivyo nimekuwa nikifanya. Kujifunza vitu mpya. Kama hii kazi nafanya mi naangalia cctv natengeneza cctv naeka. Natengeneza vitu kama za milango hivi. Nafanya vitu za fence. Ya security fence, electrical fence So ile kitu nimekuja kujua ni kujifunza vitu mpya, kuongezea umaarufu. Na nikifanya hivo, hivyo ndivyo najipata kazi nimefanya kwa urahisi, mkubwa wangu amefurahia. Pia mimi nimefanya kazi mzuri, unaona, nimejifunza hivo na imekuwa, ikinisaidia sana, sana kwa muda. Na nataka kujua vitu mingi zaidi. Juu sasa huku nje ile kitu ya maana ni ukuwe na skills.

Sipendi kujaribu chakula mpya kwa sababu zingine zinaeza niharibikia. Kama kuna wakati nilikuwa nafanya na wahindi, tulikuwa tunakula hiyo chakula yao. Nasikia kutapika. Sasa mimi kujaribu jaribu chakula mpya siezi taka. Naeza taka tu nikule kitu yenye nimezoea. Mi hizi vichakula mpya mpya hapana.

Habari nazisomea kwa simu. Ata tv sipendi tv ata nilikuwa na tv nikaipe ana. Simu nikila kitu nikiwa na simu ni ingie pale mtandao wa x. Na soma kila kitu. Kama nataka ku nikingia youtube Youtube citizen hukuwa youtube. Kila wakati hata naezarudisha ni tazame kitu ilifanyika. Kama masaa kama mbili imepita. Sa hizi kila kitu mimi huwa naifanya kwa simu na nimekua sawa hivyo. Si mimi simtu ati wakwenda kukaa kwa tv.

Nilikuwa na kumbukumbu ni mingi, lakini nakumbuka venye tulikuwa tunarudia chakula. Tunang'ang'ania kupata chakula mara ya pili. Hizo huwa nafurahia sana nikikumbuka hizo vitu. Lakini zilitusaidia tukakuwa wakubwa. Tulikuwa tunang'ang'ania hapo kila mtu anapewa arudie. Lakini tunang'ang'ania hapo kwa dirisha karibu tupigane. Lakini huwa nakumbuka ilifika pahali. Nikakuwa najulikana kabisa. Nikakuja hadi nikafanyiwa nisimamie wanafunzi. Huko na kuwapanga. So hiyo maneno ati kukuwa ati unasumbuka utakula nini. Utarudia hutashiba ikakuwa imeniisha mimi. Mimi hapo nikiwa kidato ya nne ya tatu. Nilikuwa nakaa vizuri sana. Nikuwa nakula vizuri kabisa chakula za walimu. Sikua ati nasumbuka mimi.

Tumia majina ya kujibandika. Unapata sipendi kutumia majina yangu. Hasaa una isipokuwa ile kwa e-mail. Na hiyo e-mail sita sitapea mtu hivyo hivyo So sana sana huwa natumia majina yenye si yangu kama the geek. Majina tu ya kiusanii usanii hivi ili kuficha faraga.

Mimi nikitembea kwa barabara mazingira. Nichukue picha, nione wanyama, nione mti mazingira tamu. Hiyo ndiyo kitu yenye sana sana mimi nasikia imenifurahisha sana. Na kutembea tu kuangaria wanyamapori, msitu, miti, barabara kitu unapenda sana kwangu Muzika.

Naam. Napenda kuimba lakini sio nyimbo zangu. Zile nyimbo. Za wasanii hivi. Reggae. Huwa nafungulia radio. Na jibamba na sikiza wimbo na naimba. Napenda sana kusikiza wimbo lakini siku si kuimba nyimbo zangu.

Nilipenda sana chemistry Yo hata nilipata nilipata ee. Nikuwa napenda sana chemistry unajua inaka mahesabu bado. Nikitu siyo siyo kitu unasoma unajiekea kwa kukramu. Ni kitu unafanya na unajaribu, kitu yenye unafanya ukiona matokeo nilikuwa napenda sana chemistry. Na nilifanya vizuri sana kama somo la sayansi.

Kukiwa na mvua sana sana mimi huwa siendi kazi. Huwa na ngojea mvua inaisha kwa sababu kazi yangu unajua ni ya kutembea huku nje hakuna pahali nahitaji. Ati naeza fanya kazi kukiwa na mvua. Sasa mvua mi na ngojea inaisha. Nafanya tu kukaa wakati mwingine ata siendi kazi kukiwa na mvua.

Napenda kuchora. Kuchora napenda kuchora sana. Kwa karatasi nachora michoro. Wakati mwingine huwa na naenda kazini. Nikitaa kufanya hizo diagram. Naichora kwa akiri harafu nakuja nachora kwa karatasi. Ndiyo napata rayout venye iu kazi nitaifanya ama ni kama sitaki kusahau tena. Nachora vizuri kabisaa. Harafu na iifadhi pahari wakati naa wa naeza iangari wakati mwingiine.

Wacha tuseme sana sana huwa narara masaa tano. Sikatai najua mtu anafaa kurara masaa nane. Lakini juu ya vitu zenye unajihushusha nazo sana sana huwa narara masaa nane ju hakuna siku nimeai lara chini ya saa sita za usiku. Na kuamuka najipata nimeamuka saa moja ama saa kumi na mbiri asubui. Sasa si unaona iyo ni masaa iyo ni masaa tano. Najua inafaa masaa nane lakini masaa tano juu ya kazi zenye tunafanya. Na imekua imekua hivo na nimezoea.

Hizo timu za kiraribi sizijui sana najua tu hii time yetu ya kenya inaitwa kenya seven yu na yu ndiyo nashabikia sana yetu hizo za marekani sijui na iyo mpira unajua ata sipendi ya kiragibi mimi sipendi sana napenda mpira wakadanda wa mpira wakadanda.

Natumia simu. Natumia kompyuta. Natumia tv. Ni mingi natumia. Ni mingi sana natumia radio. Natumia Microwave ya kupika yaani ni mingi sana za kidijitari natumia kira siku umepata zimekua mingi kira kitu imekua ya dijitari. Unapata kira maisha yetu ya kira siku ya kidijitari.

Watu wote nikiwa nimepumzika mimi huwa naingia pare youtube ama tik tok tik tok huwa na jiburudisha ama kusoma kitumpia youtube huwa naenda kusoma soo mchana nikikuwa sifanyi kazi niko niko nimepumzika hivo na chukua simu yangu naingia pare tik tok na soma soma vitu mpia ndiyo nikuwe najua vitu mingi.

Mi ni mtu wa kuweka masaa. Mimi huwa na nasikia kama nimelalia mguu. Sipendi kupanga raini kwa mustari. Sipendi huwa najihisi na haribu muda hiyo lakini kwingine inabidi tu. Kama kwa gari mnangojea ijae mimi sipendi hivo.

Olimpiki napenda kukimbia. Hiyo watu wenye wanakimbia ile Marathon ile ya mita mia moja. Hiyo ndiyo napenda sana. Napenda kutazama wakikimbia hiyo kwanza ya wanaume. Mmh unaona watu wanakimbia kama farasi mbiyo. Hiyo ndiyo napenda sana akina usain Bolt akina Omanyala. Hei sasa hiyo ukitaa hiyo napenda sana ukitazama unasikia tu ume sisimuka tu unasikia raha Muzika.

Huwa nakumbuka nikiwa shule kuna wakati tuliekelewa vitu tumeiba vitabu. Na kina vijana wenye tulikuwa na wao wakafukuzwa shule. Nakumbuka kuna msichana mmoja aliuziwa kitabu na rafiki yangu. Sasa venye alienda akaulizwa ni akina nani wanauzanga vitabu. Akasema ni akina ni mimi na marafiki wangu wawili. Sasa hiyo kitu ilinisinya sana kwa sababu, nilikuwa nimemuuzia kitabu moja yangu. Lakini hizo zenye alikuwa ameuziwa na hao wengine zilikuwa zingine ni zao na zingine ni za wizi. Sasa unaona yeye kuenda kuulizwa akasema, mimi na hao marafiki wangu ndio tunawauzianga vita. Tukaitwa shule tukaulizwa hizi vitabu huwa mnatoa wapi. Sasa mimi nikasema, mimi nilimuuzia kitabu yenye ni yangu na situmii. Sasa principal hakutaka kujua na akasema sisi hatutakaa hiyo shule. Tulifukuzwa kwa bahati mzuri mimi sikupotea. Nilirudi na nikakuwa nakaa hiyo shule kujificha. Nikajificha sana kwa muda. Kwa nikajificha yeye kwa muda hadi kuniona akaniuliza, umekuwa huku kwa muda gani? Na hivyo mimi ndivyo niliponea. Lakini kuna kijana ilibidi amehamishwa hiyo shule. Sasa hiyo ndio kumbumbu mimi huwa nakumbuka na inanitisha sana juu, ni vibaya sana unaekelewa kitu yenye we hujafanya.

Naam huwa naeka picha mtandaoni. Wakati mwingine naeka tiktok. Naeka facebook. Naeka kwa whatsapp status. Eee nikienda pahari nipigwe picha tamu picha mzuri hapo naona iko maridadi. Mimi huwa naieka mtandaoni ndiyo watu warike halafu wacomment hapo waseme unakaa vizuri. Hivo hivo sasa mimi huwa nazieka Muzika.

Napenda soda. Soda ya Fanta Black current kama saa hizi venye kumekua na jua nikikunywa hiyo soda baridi huwa na feel tu vizuri nimeturia. Soda sana sana hiyo ndiyo kinywaji yenye napenda sana. Kukiwa kukiwa na jua ju kukiwa na baridi tena hiyo uwezi kunywa sana.

Huu hua nasasisha tuseme mwaka kwa mwaka ata si kwa mwaka kwa wiki kwa wiki naangaria. Wiki mbili hivi. Lakini ile mzuri ni ya mwezi. Tuseme sana sana hua nafanya kwa mwezi. Kwa mwezi ndiyo nasasisha vifaa vyangu. Na naangaria kama kila kitu hiko hiko mzuri inaenderea vizuri hakuna kitu tunafaa kubadilisha. Sana sana mwezi mwezi hiko saa.

Sana sana huwa tunawasiliana na simu ama kitu inaitwa teamviewer. Sasa kama kuna pahali kuna changamoto tunaeza ongea kwa simu ama tutumie teamviewer kuwasiliana tusaidiane na kompyuta. Ama pengine tutumie simu tutumie simu kuvideocall ananionyesha ananionyesha video yake yenye. Kenya anafanya na mi namuonyesha kama kuna pahali kuna tatizo tunajaribu kusaidiana.

Ningekuwa na uwezo wa kuona kutabiri maisha yangu ya kesho, ningefurahia sana, kwa vitu mingi sana, juu kama mapenzi, una mtu wa hukua na maono mingi, unakuwa na maono, lakini huna hio uwezo ya kujua kama itafanyika, kama itakuwa mzuri, mtapendana, lakini unapata hauna hiyo uwezo. Mimi, hiyo uwezo ningetaka sana, ningeomba sana nikuwe nao.

Sana sana ni kwa kazini unapata mtu unamsaidia na kitu. Unasaidiana hivo. Unaongea. Nampee namba ya simu. Tunaanza kuongea kwa mda. Kama tunafanya kazi moja ama kuna pahali angetaka ni muonyeshe kitu ama anionyeshe tusaidiane sana sana tunabadilishana simu. Tunaanza kuongea na hivo ndivyo mnaenda mnakua marafiki.

Mchele ndiyo napenda sana kwa chakula. Mchere haina maneno mingi kupika ni rahisi. Tena ukipika vyombo kuchafuka. Sio sana hazinuki. Mchele ndiyo napenda sana kwa chakula yote. Na ndio hata mimi huwa napika sana vitu kama ugali sipendi kwa sababu ya hiyo kupika sufuria zinapata uchafu. Halafu tena kuna venye tu ugali huwa inaonja. Saa mchele ndiyo napenda sana.

Tamasha ya muziki nimeenda hii december nilikuwa nimeenda soul fest ilikuwa mzuri sana. Tamasha ya muziki hukua sawa unaenda unapatana watu tofauti tofauti unaeda unaona wasanii kwa macho. Na mnajibamba kama hiyo ya december ilikuwa mzuri sana tuseme naezataka kwenda tamasha za mziki tena na tena ju niliona hapo ndipo unaenda unapata watu wapya mnapata kujibamba kujiburudisha hapo hivyo.